Ndiyo, napenda sana popcorn. Ni kitafunwa raisi lakini chenye mvuto wakipekee hasaa kwa sababu kinaweza kuliwa katika mazingira mengi tofauti. Popcorn unikumbusha nyakati za kupumzika kama vile kuangalia filamu, kusoma kitabu, au kuzungumza na marafiki. Harufu yake inapokuwa inachemka au kuokwa unipa isia ya furaha na matarajio mazuri. Napenda zaidi popcorn isia na mafuta mengi asa ile iliongeza chumvi kidogo au latha ya siyagi kwa kiasi cha wastani. Wakati mwingine pia ufuraishwa na popcorn yenye latha ya karamel au vanila asa ninapotaka kitu kitamu zaidi. Kipengele kingine kinachonifanya nipende popcorn ni kwamba ni raisi kuandana haichukui muda mrefu pia ninafuu na inaweza kugawanya kiraisi na wengine. Jambo ninaloifanya ifae kwa familia au marafiki. Zaidi ya hayo, popcorn inaweza kuwa chaguo bora kiafya ikitayarishwa bila sukari au mafuta mengi kwa kuwa inanyuzi nyuzi zinazosaidia mmenyenyo wa chakula. Kwa ujumla, popcorn sikitafuno tu bali pia ni sehemu ya nyakati za kufuraiya maisha kwa uraisi na utulivu.

Ningependa kufuga mbwa kama mnyama wakufugwa. Mbwa ni mnyama anayejulikana kwa uaminifu na urafiki wake mkubwa kwa binadamu. Ningechagua mbwa wa ukubwa wa kati mwenye manyoya mafupi yenye rangi ya kawia au nyeusi, macho angavu na masikio nayosimama. Mwonekano wake ungeonyesha akili na umakini lakini pia upole. Kwa tabia, mbwa ningependa awe mchangamfu, mti na mwenye kupenda kucheza. Awe pia mlinzi mzuri, anayejua kutambua hatari lakini asiwe mkali bila sababu. Ningependa awe anapenda matembezi ya asubui na jioni na awe tayari kukaa karibu na watu wa familia wakati wa mapumziko. Kitu cha kuchekesha anachoweza kufanya ni kukimbia kwa furaha anapomuona mwenyewe baada ya kukaa muda mfupi tu au kujaribu kuongea kwa sauti na mitindo ya uso ya kuchekesha. Wakati mwingine, anaweza kufukuza mkia wake mwenye jambo linalochekesha sana. Ninapenda wanyama wa kufuga kwa sababu wanatoa urafiki wa kweli, hupunguza msongo wa mawazo na ufundishe uwajibikaji na upendo, wanyama huleta furaha na uhai wapekee nyumbani.

Mfanyabiashara bora ninayemjua na ninayemheshimu sana ni mohibrahim mfanyabiashara wa mawasiliano kutoka Afrika. Anajulikana sana kwa kuanzisha kampuni ya Celltech ambayo ilisaidia kupanua huduma za simu za mkononi katika nchi nyingi za Afrika wakati ambapo mawasiliano yalikuwa changamoto kubwa. Ninampenda mfanyabiashara huyu kwa sababu hakuona tu faida ya kifedha bali pia aliona fursa ya kuboresha maisha ya watu kwa kuunganisha na dunia Kitu cha ajabu alichofanya ni kuanzisha tuzo ya morehibraham Inayotolewa kwa viongozi wa Afrika wanaongoza kwa uwadilifu, uwajibikaji na kuheshimu demokrasia Baada ya kutumia mali yake kwa anasa peke, aliamua kuekeza katika kukuza uongozi bora barani Afrika, jambo ambalo si la kawaida kwa wafanyabiashara wengi. Kutoka kwake, najifunza umuhimu wa kufanya biashara yenye maono mapana biashara inayozingatia athari chanya kwa jamii, si faida pekee. Pia, najifunza ujasiri wa kuekea katika mazingira magumu na kuamini uwezo wa Afrika. Ninahisi kuwa mtindo wake wa biashara ni wa kuajibika wa maadili na wa kuhamasisha kwani unaonyesha kuwa mafanikio ya kweli hupatikana pale ambapo biashara inachangia maendeleo ya watu na jamii kwa ujumla.

Napendelea suruali kuliko sketi hasa kwa sababu ya urahisi na matumizi yake katika mazingira mbali mbali. Suruali hunipa uhuru mkubwa wa kutembea kukaa au kufanya shughuli tofauti bila kukua na wasiwasi mwingi. Iwe ni kazini, shuleni au katika matembezi ya kawaida, suruali huonekana kufaa zaidi kwa shughuli zinazohitaji mwendo na uimara. Pia, suruali huja katika mitindo mingi sana. Kama jinsi suruali za kitambaa au za michezo, hivyo ni rahisi kuchagua kulingana na tukio au hali ya hewa. Hata hivyo, sitapuuza uzuri wa sketi. Sketi zina mvuto wa kipekee na mara nyingi kuleta muonekano wa nadhifu na wa kike zaidi hasa kwenye hafla rasmi au sherehe. Pia ni nzuri sana wakati wa hali ya hewa ya joto kwa sababu huruhusu hewa kupitia kwa urahisi. Ingawa hivyo, kwa matumizi ya kila siku bado naona suruali kuwa chaguo bora zaidi kwangu Kwa ujumla, napendelea suruali kwa sababu ya mchanganyiko wa starehe, ufanisi na mtindo Lakini ninaheshimu na kupenda sketi pia kulingana na mazingira, tukio na ladha ya mtu binafsi.

Mimi ni mtu wa kuwai kuliko kuchelewa, na thamini sana muda kwa sababu ninaona muda kama raslimali muhimu ambayo ikipotea haiwezi kurejeshwa. Kuhai hunisaidia kupanga siku yangu vizuri kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kujiandaa kiakili kabla ya shuguli kuanza. Napowai huwa na muda wakupitia mipango yangu kutafakari kile ninacho kitarajia na ata kusaidia wengine wanaoweza kuwa bado hawajajiandaa. Kua mtu wa kuwai pia unijengea nidhamu na uaminifu katika mahusiano ya kazi na ya kijamii. Watu wanapojua kuwa wewe huwai, huanza kukwamini zaidi na kukuona kama mtu anaye heshimu ahadi. Hata katika mikutano au miadi ya kawaida, kuwai uacha taswira chanya na huonyesha heshima kwa muda wa wengine. Ingawa wakati mwigine hali zisizo tarajiiwa zinaweza kunifanya nichelewe kidogo, ujitahidi kila mara kupanga mapema ili kuepuka hilo Kwa ujumla, ninaamini kuwai huleta utulivu mpangilio mzuri wa maisha na mfanikio ya muda mrefu.

Mimi binafsi sina ndege wa kufugwa nyumbani lakini wazo la kufugo ndege linalivutia sana. Ndege ni wanyama wazuri wanaoleta uhai na furaha kubwa mdani ya nyumba. Ningependa kufuga ndege kama kasuku au kanaria kwa sababu wana rangi nzuri na sauti za kuvutia. Kasuku hasa anajulikana kwa uwezo wake wakuigia sauti za binadamu. Jambo linalofanya mawasiliano naye yawe ya kufuraisha na ya kipekee Kwa muonekano, ningependa ndege mwenye manyoya yenye rangi angau kama kijani, jano au blu, na macho madogo yanayonyesha uhai na udadisi. Tabia yake ingekua ya mchangamfu mwenye kupenda kuimba au kutuwa sauti, na pia awe na urafiki kwa watu wa nyumbani. Ninge furahia kumuona akirukaruka ndani ya kizimba, chake au akitulia juu ya kidole changu. Ninapenda wazo la kufuga ndege kwa sababu wanatoa utulivu wa kipekee, sauti zao za asili upunguza mawazo na kuleta hali ya amani. Pia, ufundisha uvumilivu na uwajibikaji kwani wanahitaji uangalizi wa kila siku, chakula sahihi na mazingira safi.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa kiasi fulani hasaa yanapokuwa ya kujenga na yenye hoja. Maoni ya watu mtandaoni hunipa fursa ya kuona mitazamo tofauti kuhusu mada fulani, bidhaa au tukio. Mara nyingi hunisaidia kuelewa mambo kwa upana zaidi kwa sababu kila mtu huandika kutokana na uzoefu wake binafsi kwa mfano. Kabla ya kununua bidhaa au kujaribu huduma mpya, husoma maoni ya watumiaji wengine hunisaidia kufanya uamuzi wenye ufahamu zaidi. Hata hivyo, huwa makini sana ninaposoma maoni mtandaoni. Sio maoni yote ni ya kweli au ya manufaa, mengine hujaa chuki kejeli au taarifa zisizo sahihi. Kwa sababu hiyo, napenda kuchuja ninachosoma na kuzingatia zaidi maoni yenye maelezo ya kina, hoja za busara na lugha ya heshima. Pia, hujaribu kutotumia mda mwingi sana kusoma maoni hasi ambayo yanaweza kuadhiri hisia au mtazamo wangu. Kwa ujumla, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa njia ya kujifunza na kupata mitazamo mpya, lakini ninaamini ni muhimu kutumia akili ya kuchambua na kutokubali kila kitu bila kufikiria.

Mimi binasi sijawahi kujifunza kupigia gitaa, lakini ninaufahamu mkubwa kuhusu jinsi ya kujifunza na kupiga gitaa Wazo la kujifunza gitaa, linanivutia sana kwa sababu ni chombo cha mziki, chenye hisia nyingi na matumizi mapana gitaa linaweza kutumika kuimba nyimbo za furaha, huzuni, ibada au burudani ya kawaida na marafiki kujifunza gitaa kunahitaji uvumilivu na mazoezi ya mara kwa mara mwanzoni mtu huanza kwa kujifunza akodi za msingi, kushika gitaa vizuri, na kupigia kwa mpangilio sahihi wa vidole Ingawa hatua za mwanzo zinaweza kuwa ngumu na vidole kuuma kidogo Kadri mtu anavyoendelea kufanya mazoezi, ndivyo anavyozoea na kupiga vizuri zaidi Pia, kuna furaha kubwa pale unapoweza kupiga wimbo mzima kwa mara ya kwanza. Napenda wazo la kujifunza gitaa kwa sababu hujenga nidhamu, huongeza ubunifu na husaidia mtu kujieleza kihisia. Mziki wa gitaa unaweza kupunguza msongo wa mawazo na kuleta utulivu wa kipekee. Kwa maoni yangu, kujifunza kupiga gitaa ni ujuzi mzuri sana, unaoweza kuleta furaha ya muda mrefu.

Ndio, napenda kusikiliza radio hasa kwa sababu ina mvuto wa kipekee ambao haupatikani kirahisi kwenye majukwa mengine ya vyombo vya habari. Radio hunipa hisia ya ukaribu na jamii kwa kwe mara nyingi uwasilisha habari, mziki na mijadala inayoguza maisha ya watu wa kila siku. Pia, napenda namna watangazaji wanavyozungumza kwa sauti yenye uhai, ucheshi au utulivu kulingana na kipindi. Jambo linalofanya mtu ajisikie kama yuko pamoja nao. Kusikiliza radio pia kunanisadia kupata habari za haraka hasaa kuhusu matokea ya sasa, hali ya hewa au maswala ya kijamii. Zaidi ya hayo, radio ni rafiki mzuri wakati wa safari, kazini au nyumbani unapokuwa unafanya shughuli nyingine. Unaweza kusikiliza bila kuhitaji kutazama skrini, jambo linalopunguza uchovu wa macho Napenda pia vipindi vya radio vinavyoruhusu ushiriki wa wasikilizaji kupitia simu au ujumbe Pia huongeza hisia ya kushiriki na kutua maoni Kwa ujumla. Radio ni chombo chenye dhamani ambacho bado kina nafasi muhimu katika maisha ya watu wengi licha ya maendeleo ya teknolojia.

Ningependa kujifunza lugha mpya hasaa lugha ya kihispania. Kujifunza lugha mpya hunivutia kwa sababu hufungua milango ya mawasiliano, utamaduni na mitazamo mipya ya dunia. Kupitia lugha mtu hawezi kujifunza maneno pekee bali pia namna watu wanavyokiri kuwasiliana na kuishi maisha yao ya kila siku. Kihispania kinazungumza katika nchi nyingi hivyo kingeweza kunisaidia kuwasiliana na watu kutoka maeneo tofauti na kuelewa tamaduni zao kwa undani zaidi. Zaidi ya hayo, ningependa pia kujifunza ujuzi wa kupige ala za mziki kama vile piano au gita. Muziki unanguvu ya kuleta utulivu, furaha na kujieleza kihisia. Kujifunza ala mpya, ungeimarisha ubunifu wangu na kunipa njia mpya ya kupunguza msongo wa mawazo. Sababu nyingine ya kutaka kujifunza kitu kipya ni kujikuza binafsi. Kujifunza hunisaidia kubaki na akili iliohai, kuongeza kujiamini na kuendana na mabadiliko ya dunia ya kisasa. Kwa maoni yangu, kujifunza ni safari isio na mwisho na kila ujuzi mpya uongeza dhamani katika maisha ya mtu.

Ndiyo, napenda kupiga picha asa kwa sababu picha zina uwezo wa kuifadhi kumbukumbu na hisia kwa mda mrefu. Kupiga picha hunipa fursa ya kuangalia dunia kwa makini zaidi nikitafta uzuri katika mambo madogo ambayo mara nyingi hupitwa bila kutambuliwa. Hiwe ni manthari ya asili watu au matukio ya kila siku kila picha huwa na hadithi yake ya kipekee. Napenda zaidi kupiga picha za mazingira ya asili kama machweo ya jua, mti na anga kwa sababu hunipa utulivu wa kipeke. Pia picha za watu hunivutia asa napochukua hisia halisi kama furaha mshangao au tafakari. Kupiga picha unifundisha uvumilivu na ubunifu kwa sababu wakati mwingine hunaitaji kusubiri mda sahihi ili kupata mwanga au mkao mzuri. Zaidi ya hayo, kupiga picha ni njia nzuri ya kujieleza, hata bila maneno, picha inaweza kuwasilisha ujumbe mzito au isia nzito, pia hunisaidia kushiriki kumbukumbu na wengine na kurudia matukio mazuri. Kwa ujumla, kupiga picha ni shuguli inayo, ninayoiona kuwa ya kufuraisha na kutuliza akili na yenye dhamani kubwa katika maisha ya kila siku.

Sina picha zangu binafsi za kueka mtandaoni lakini ninaelewa kwanini wengine wanafanya hivyo. Watu huweka picha mtandaoni kwa sababu ni njia nzuri ya kushiriki maisha yao, kumbu kumbu na furaha na marafiki au familia walioko mbali. Picha pia zinaweza kuoanyesha vipaji, shughuli au maeneo wanayoyapenda na kuwapa wengine nafasi ya kuona mtazamo wao wa dunia. Kueka picha pia ni njia ya kujieleza kihisia na kijamii. Picha zinaweza kueleza hadithi ambazo maneno hayana uwezo wa kufikisha kikamilifu. Kwa mfano, picha ya likizo sherehe au tukio la kawaida la furaha inaweza kuamsha hisia za wengine na kuimarisha uhusiano. Wakati mwingine pia hutoa nafasi ya kujivunia mafanikio madogo au makubwa au kuimiza wengine kwa shughuli chanya. Hata hivyo, mtu anapoeka picha mtandaoni ni muhimu kuwa makini kuhusu usiri na usalama ni busara kuchagua ni ipi na nani anaweza kuzipata ili kuepuka matatizo au thuluma za mtandaoni kwa ujumla. Picha mtandaoni zina thamani kubwa kama zikitumika kwa busara na kwa lengo la kuimarisha uhusiano na furaha.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya rangi ya kahawa yenye chumvi kidogo na sukari kidogo. Ninapenda chai kwa sababu ni kinywaji kinachonipa isia ya utulivu na niraisi kunywa kila wakati wa siku. Chai ufanya siku hiwe nzuri. Hiwe ni asubui unapojitaharisha kwa shuguli zako au jioni unapopumzika baada ya kazi. Harufu yake ya kipekee na ladha yake ya moto unifanya ni jisikie vizuri na kuanza siku au kuimaliza kwa furaha. Kumbuka, zuri ninalo kuhusu chai ni wakati wa asubui. Wakati, napiga mazoezi au kusoma kitabu. Mara nyingi, huwa nakikombe cha chai ni kisoma au kuzungumza na familia au marafiki. Baba yangu aliniambia mara nyingi kuhusu faida ya kunywa chai. Jinsi inavyofanya mwili uamke na kuleta nishati na jinsi ya kuipika vizuri ili iwe na ladha bora. Baada ya kunywa chai ni na isia ya utulivu na kuridhika, pia hunijaza nishati kidogo bila kuni kosesha umakini. Chai pia huleta isia ya kuwa karibu na familia au marafiki. Kwa ni mara nyingi uwa sehemu ya mazungumzo na starehe kwa ujumla, chai ni kinywaji ni nachopenda kwa ladha, utulivu na urafiki na uumba.

Mimi napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza. Ingawa kucheza pia nifuraha kwa wakati fulani. Kutazama michezo kunanisadia kufurahia ushindani mbinu za wachezaji au mbinu za kikosi cha timu bila shinikizo la kufanya mazoezi kwa nguvu. Napenda michezo ya soka mpira wakikapu na mashindano ya riadha kwa sababu kila mchezo unamvuto wake wakipekee na unaweza kunifundisha ustadi na uratibu na nidhamu. Kukaa nikitazama michezo pia kuna nipa nafasi ya kupumzika na kufurahia wakati na marafiki au familia. Mara nyingi, nashangilia pamoja na wengine, tukijumuika katika hisia za ushindi au kushinda kwa timu, tunazo unga mkono. Zaidi ya hayo, kutazama mchezo kuna nifundisha jinsi ya kushurikiana, kuthubutu na kuthamini juhudi za wengine. Jambo ambalo ni muhimu maishani. Ingawa kucheza michezo kuna boresha mwili na afya. Kwa sasa napendelea kuona michezo kwani kuna nipa nafasi ya kufurahi kila kipengele bila kuchoka. Pia kuna nifundisha mbinu na mikakati ambayo siku moja ningeweza kutumia nikiwa mwana harakati au mchezaji wa isa. Kwa ujumla, kutazama michezo ni burudani mafunzo na njia kuungana na wengine.

Napenda kutembea katika mashamba ya asili, mbuga za wanyama na maeneo yenye miti na anga safi. Kutembea mahali hapa kunanipa hisia ya utulivu na unafuu wa akili, mbali na kelele na msongamano wa miji. Ninafurahia kuona mandhari ya kijani, maua yanayochanua na wanyama wadogo wanaohama kwa amani. Hali ya hewa safi na upepo mwanana pia huongeza raha ya kutembea na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya dunia yenye uhai. Napenda pia kutembea kwenye pwani au kando ya mabwawa ambapo sauti ya mawimbi na harufu ya chumvi hufanya hisia zangu ziwe za furaha na utulivu. Kutembea kando ya maji kunanisaidia kutafakari na kupumzika na mara nyingine huongeza ubunifu wa mawazo. Ni wakati mzuri wa kuangalia dunia kwa utulivu na kuzingatia uzuri wa kila kilicho karibu. Zaidi ya burudani kutembea katika maeneo asili kunanisaidia kuwa na afya nzuri kwa kuwa mwili unapata mazoezi ya kawaida pia, hufundisha uvumilivu, subira na shukrani kwa maajabu madogo madogo ya dunia kwa ujumla napenda kutembea mahali panapoongeza furaha, afya na utulivu wa akili.

Zawadi nzuri zaidi niliyowai kupokea ilikuwa kitabu cha kipekee cha hadithi na maarifa kilichokuwa na picha nzuri na maandiko ya kuvutia. Nilipo kipokea nilijisikia furaha kubwa kwa sababu kilionyesha kwamba mtu alitambua mapendeleo yangu na kuliweka moyo wake katika kuchagua zawadi hiyo. Kitabu hicho hakikuwa tu zawadi ya kawaida bali kilinipa fursa ya kujifunza kufurahia hadithi na kuamasisha ubunifu wangu. Nili kikumbuka nilipo kipokea katika siku ya kuzaliwa, pale ambapo marafiki na mafamilia walikuwa wametangulia kutoa sherehe ya kipekee. Nilisoma sehemu ya kwanza mara moja na hisia za kushanga na furaha zilika muda mrefu. Nilijifunza kwamba zawadi nzuri si lazima ziwe za kifari au ghali, bali zinapotoka moyoni na zinashiria kujali na kutambua upendeleo wa mtu anayepokea. Nilikikumbuka nilipo kipokea katika siku ya kuzaliwa, pale ambapo marafiki na mafamilia walikuwa wametangulia kutoa sherehe ya kipekee. Nilisoma sayumi ya kwanza mara moja na hosia za kushangaa na furaha zilika muda mrefu. Kwa ujumla, zawadi nzuri ni ile inayoguza moyo kuhamasisha na kuburudisha kwa njia ya kipekee.

Ndiyo, napenda kuvalia saa, hasa kwa sababu ni chombo cha kiasili, cha muda, na pia ni sehemu ya mtindo wa kila siku. Kwa upande wa kimsingi, saa hufanya kazi muhimu ya kunipa taarifa sahihi kuhusu muda, jambo linalonisa ni tamu na mpangilio katika maisha yangu. Napenda kuvaa saa nzuri, ya rangi inayofaa na muundo rahisi, ambayo inaweza kuendana na mavazi yangu ya kawaida au ya kazi. Kuvaa saa pia kunanipa hisia ya kujitunza na uwangalifu wa muonekano. Saa nzuri inaweza kuongeza mtindo wa mtu kuonyesha uangalizi kwa maelezo madogo na hata kuleta hisia ya uhakika na uthubutu. Kwa mara nyingi, napenda kuvaa saa wakati wa kazini, mikutano au pale, ninapokuwa nje na marafiki kwani hunifanya, nijisikie tayari na uwangalifu. Zaidi ya hayo, kuvaa saa kunanisadia kupanga muda wangu vizuri. Nisaidia kukumbuka mikutano mazoezi au shughuli za kila siku na hivyo kupunguza kusuasua au kuchelewa. Kwa ujumla kuvaa saa si tu kwa ajili ya muda bali pia ni sehemu ya mtindo nidhamu na uhakika wa maisha ya kila siku.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni pale nilipokuwa nikifanya kazi katika timi ya mradi wa shule. Kazi iyo hiliitaji kushirikiana na watu wengi wenye mitazamo tofauti, kuzingatia maoni yao na kuakisha kila mtu anatekeleza majukumu yake kwa wakati. Nilijifunza jinsi ya kusikiliza kwa makini, kuwasiliana kwa uwazi, na kushughulikia chagamoto bila kuchukia au kuchukua haraka maamuzi yasio sahihi. Kazi hiyo pia ilinifundisha umuhimu wanithamu na uwajibikaji. Niligundua kuwa kufanikisha kazi haitegemei mtu mmoja tu, bali ni matokeo ya ushirikiano na utendaji wa kila mshiriki pia. Nilijifunza kusimamia mda kupanga kipa umbele na kushughulikia vizuizi kwa uvumilivu na ustadi. Zaidi ya hayo, uzoefu uo ulikuwa funzo muhimu kuhusu uvumilivu na maendeleo binafsi. Nilijifunza kuwa makosa ayana maana ya kushindikana bali ninafasi ya kujifunza na kuboresha ujuzi. Baada uzoefu huu, nina hisia ya kuwa na uwezo zaidi wa kushirikiana kuongoza kwa busara na kushughulikia chagamoto za kazi kwa mtazamo chanya na wakimkakati.

Kwanza ninapokuwa nikianza kazi, naunda mpangilio wa siku ili kuhakikisha ninafanya majukumu yangu kwa ufanisi na kwa utaratibu. Hii inahusisha kuangalia kazi zinazoitaji kipao mbele, kupanga muda wa kila kazi na kutambua kazi zinazoweza kusubiri kidogo. Kwa kufanya hivyo, nina hakikisha siku yangu inaanza kwa mpangilio na si kwa haraka, haraka, bila, lengo. Baada ya kupanga mpangilio, mara nyingi huchukua muda mfupi kukagua barua pepe au ujumbe muhimu ili kuoana kama kuna taarifa mpya zinazohitaji majibu ya haraka. Hii ufanya ni fahamu hali ya sasa ya kazi na kunisadia kuepuka kuchelewa au kurudia kazi zinazohitaji umakini wa haraka. Kisha huanza kazi muhimu zaidi ya siku hiyo ili inayohitaji akili nyingi au kuzingatia muda. Kupanga kufanya kazi ngumu kwanza kuna saidia kuondoa msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi. Kwa ujumla, kwanza kazi kwa kupanga, kukagua tarifa na kushugulikia kazi muhimu kunanisaidia kuwa na siku yenye mpangilio, utulivu na tija. Huku nikiwa na hisia ya kuwa niko tayari kukabiliana na changamoto za siku hiyo.

Muandishi wa vitabu nayempenda sana ni chinua achebe, muandishi marufu wa kitabu cha Things Fall Apart, na kazi nyingine nyingi zinazohusu maisha ya kiafrika na changamoto za kijamii. Ninampenda achebe kwa sababu anaandika kwa ufasaha mkubwa, akielezea utamaduni historia na mitazoma ya watu wa kiafrika kwa njia ambayo inaguza moyo na akili. Anauwezo wakuunganisha simulizi zenyesia na maana huku akifundisha somo la maisha kwa msomaji. Kazi zake zinanasaidia kuelewa tofauti za kijamii, uhusiano wa binadamu na historia ya kiafrika bila kupoteza ubora wa fasihi. Kupitia mandiko yake na jifunza umuhimu wa tamaduni heshima kwa jamii na jinsi historia ilivyoadhiri maisha ya sasa. Pia, achebe hufanya msomaji kufikiria kwa undani, kuhoji maadili na kutambua changamoto za jamii zinazokabiliana na binadamu wa kila wakati. Kuhusu hisia baada ya kusoma vitabu vyake, ninaisi kufarijika, kufundishwa na kuhamasika. Kwa simulizi zake zinaongeza ufahamu wangu kunipa mtazamo mpya wa dunia na kuniacha nikiwa na hisia ya heshima kwa historia na tamaduni kwa ujumla achebe ni muandishi ninaye mheshimu sana kwa sababu anaunganisha ubunifu wa fasihi na maarifa ya maisha.

Mimi binafsi ngependelea kunyoa kuliko kuvaa ndefu kwa sababu kunyua kunatoa hisia ya usafi na utulivu wa mwili. Kunyoa hufanya uso au sehemu nyingine za mwili kuonekana safi na kupendeza, chambo linaloongeza kujiamini na faraja ya kibinafsi. Kwa kawaita, mtu anapokuwa amenyolewa huwisisha muonekano wake na hupata hisia ya mwanzo mpya, hasa baada ya siku ndefu au shughuli nyingi. Kwa upande mwingine, ndevu zina mvuto wake kwa baadhi ya watu kwani zinaweza kuonyesha umri, hekima au mtindo wa kipekee hata hivyo, zinahitaji utunzaji makini kwani zinapokuwa hazijaliwi vizuri hufanya mtu ajisikie kero na kuwa na muonekano usio safi. Kwa sababu hiyo, napendelea kunyoa kwa sababu ni rahisi kudumisha usafi na hutoa hisia ya kuwa tayari kwa shughuli za kila siku. Kunyoa pia ufundisha nithamu kwani unahitajika kupanga muda na kufanya kwa umakini. Baada ya kunyoa, hisia yangu ni ya utulivu, faraja na kujamini. Jambo linalonifanya ni jisikie vizuri zaidi katika shughuli za kila siku.

Lengo langu lamuda mrefu kazini ni kuwa kiongozi wa timu yenye ufanisi mkubwa inayofanikisha miradi kwa ubora na kwa wakati huku nikichangia maendeleo ya kampuni na watu binafsi ndani yake. Lengo hili linanivutia kwa sababu linaunganisha mafanikio binafsi na kikundi na linahimiza nithamu, ubunifu na ustadi wa ushirikiano. Situ kwa mba lengo hili ni lakitaalamu, bali pia linaongeza thamani ya kijamii kwa ni miradi inafanikishwa vizuri hutoa manufaa kwa wateja wafanya kazi na jamii kwa ujumla. Kwa sasa, minajitahidi kujenga ujuzi wa uongozi kupanga miradi kwa ufanisi na kuimarisha mawasiliano ndani ya timu. Lengo langu pia nikuwa mfano wanithamu na eshima, jambo linaloongeza motisha kwa wengine kufanya vizuri zaidi. Kwa njia hiyo, siitu ninaweza kufanikisha miradi ya kampuni bali pia usaidia wengine kukua kita alamu na kibinafsi. Inaisi kwamba kufanikisha lengo hii kutanipa kulidhika vikubwa, kujiamini na eshima kutoka kwa wenzangu. Na pia kuna changia mafanikio ya mda mrefu kazini na maendeleo kwa ujumla. Lengo hili ni changamoto nzuri inayoniweka kwenye mstari ya mafanikio.

Hekima kubwa niliyojifunza maishani ni kwamba uvumilivu na subira huzaa matunda. Mara nyingi maisha hayakui rahisi kama tunavyotarajia na changamoto au matatizo hujitokeza bila kutabirika. Kupitia uzoefu nimejifunza kuwa kukasirika au kuchukua maamuzi haraka mara nyingi husababisha makosa au matatizo makubwa zaidi. Badala yake, huchukua muda wa kutafakari kuzingatia suluhisho na kufanya maamuzi kwa akili safi hutoa matokeo bora. Pia, nimejifunza hekima ya kushirikiana na kuheshimiana. Watu wengi wanapata mafanikio si kwa kufanya peke yao, bali kwa kuungana na wengine, kuelewa mitazamo tofauti na kushirikiana kwa heshima. Ushirikiano huu huunda uhusiano dhabiti, kunisaidia kukua kitaalamu na kibinafsi, na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii yenye msaada. Zaidi ya hayo, hekima ya kujifunza kutokana na makosa ni muhimu sana. Makosa hayana maana ya kushindikana bali ni fursa ya kujifunza na kuboresha maisha. Kwa ujumla, uvumilivu kushirikiana na kujifunza kutokana na makosa ni hekima ambazo zimekua dira yangu maishani. Zikiwaongoza katika uamuzi, tabia na maendeleo binafsi.